Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma, kuangalia video za mafunzo na kufanya vitendo kwa vitendo. Kujifunza kwa vitendo hunisaidia kuelewa vizuri zaidi kuliko kusoma nadharia pekee. Pia napenda kuuliza maswali na kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu kwa sababu kushirikiana kunanipa mitazamo mipya. Kwa kifupi, napenda kujifunza kwa mchanganyiko, wa kusoma, kutazama na kufanya ili maarifa yadumu na yawe ya matumizi.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kufahamu malengo na mahitaji yake kwanza. Hufanya hivyo kwa kusoma maelezo, kuzungumza na wateja au timu, na kuhakikisha nimeelewa kikamilifu matarajio. Baada ya hapo, mimi hufanya mpangilio wa kazi nikiweka kipaumbele cha hatua muhimu, muda wa mwisho na rasilimali zinazohitajika. Pia hufanya uwekezaji wa hatua ndogo ndogo za utekelezaji ili mradi ushughulikie kuwa rahisi na bila msongamano. Kwa kifupi kuanza mradi mpya kunahusisha uelewa wa kina, mpangilio wa kimkakati na maandalizi ya utekelezaji ili kufanikisha kazi kwa ufanisi.